Mazingira mazuri ya kazi yanatokana na mawasiliano bora, heshima kati ya wafanyikazi, ushirikiano na uongozi unaowajali. Wakati wafanyikazi wanahisi kuthaminiwa na kufanya kazi katika mazingira salama na yenye utulivu, huongeza ufanisi ubunifu na kuridhika kazini.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninaupenda kwa kweli ni Chimamanda Ngozi Adichie. Napenda jinsi anavyoweza kuchanganya hadithi za maisha ya kila siku na maswala makubwa ya kijamii kama vile utambulisho, jinsia na historia ya kiafrika pia. Kitabu chake, kile cha half of a yellow sun. Kilinifungua macho kwa namna watu wanavyokabiliani na historia changamano ya taifa lao. Zaidi ya hayo pia napenda mwandishi ambao wanatupa nafasi ya kujiingiza katika fikra zao kwa lugha nzuri na tajiri, kwa mfano. Kwa mfano, Gabriel Gashemakwezi ambayo hadithi zake zinakuwa na siasa za hisia na uchawi wa kawaida unaovutia. Kwa kweli wasomaji hujipata wakiwa sehemu ya hadithi. Na hiyo ndiyo sababu ni muhimu sana kwangu. Na zaidi ya yote ninafurahishwa vile mwandishi, ninafurahia vila mwandishi anavyoweza kuwasiliana mafunzo na hisia bila kuwa mkali lakini bado kuwacha alama ya kudumu moyoni kwa msomaji.

Uzoefu wakushangaza niliyokuwa nao. Ulitokea nilipokuwa safarini. Kwenye mji mdogo kaskazini mwa Tanzania Nilipokuwa nikitembea kwenye soko la hasili ghafla nilikutana na kundi la wanakijiji. Waliokuwa wakicheza ngoma za jadi. Hawakuniogopa wala kuogopa mgeni. Badala ya yake walinikaribisha kwa tabasamu na kuniuliza nitungie ngoma pamoja nao. Nilijaribu kuicheza na kwa mshangao wangu walinifundisha hatua hatua wa hatua wakinicheka pale nilipopoteza mdundo. Hapo ndipo nilipojua jinsi tamaduni tofauti zinavyoweza kuunganisha watu na jinsi unavyoweza kupata furaha na mafunzo kwa njia zisizo za kawaida.

Lengo lango la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu na kuwa mtaalamu wa kuaminika katika fani yangu ninataka si tu kuwa mzuri katika kazi ninayofanya kila siku. Mbali pia niweze kuongoza kushirikisha mawazo na kuleta pia mabadiliko chanya kwa timu yangu na shirika lote. Pia ni muhimu kwangu kuendelea kujifunza mbinu mpya na teknolojia za kisiasa ili kubroesha matokeo na kuongeza ubunifu kazini.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kina nafasi ya kutosha. Kuta za chumba changu zinarangi ya blu iliokolea ambayo inanifanya nione utulivu ninapopumzika. Katikati ya chumba kuna kitanda changu kikubwa. Kinavutia sana kwa sababu kinagodoro laini na mashuka meupe yenye harufu nzuri. Nikitazama nje kupitia dirishani naweza kuona bustani nzuri yenye miti na maua mengi. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani kwangu ni mwangaza. Wajua unaingia asubuhi kwani unanipa nguvu ya kwanza siku yangu vizuri.